Je, napenda kuendesha baisikeli? Ndiyo, napenda. Kuna uhuru fulani unaukuja na kuendesha baisikeli ambao si rahisi kuuelezea. Unapopanda unahisi kama unarudisha udhibiti wa muda wako. Hata kama ni kwa dakika chache tu. Napenda ule wakati, upepo unapo kupiga usoni. Miguu ikisukuma na mawazo yote mazito yanabaki nyuma. Hakuna mafuta, hakuna kelele nyingi. Ni mimi barabara na mwendo wangu mwenyewe. Wakati mwingine ninaendesha pole pole. Nikitazama mazingira. Mara nyingine nachapa kasi kidogo kwa sababu mwili pia unahitaji kukumbushwa kuwa bado unanguvu. Ni mazoezi, lakini pia ni tiba ya akili. Kinachonifurahisha zaidi ni kwamba, baisikili hainihukumu. Haijalishi ninaenda mbali au karibu. Muhimu ni kwamba nimeanza.

Nguvu zangu nizipi kazini? Kazini, moja ya nguvu zangu kubwa ni uwajibikaji. Nikipewa kazi na ichukulia kwa uzito na penda kumaliza zile nilichoanza na kuhakikisha nimefanya kwa kiwango kizuri. Sicha kubahatisha. Nguvu nyingine ni kujifunza haraka. Kila kazi inamambo mapya na mimi hua siogopi kuuliza au kujaribu. Ni kikosea na jirekebisha. Hakuna drama, hakuna kujilaumu kupita kiasi. Pia nafanya kazi vizuri na watu. Najua kusikiliza, kushirikiana na kuheshimu maoni ya wengine, hata kama hatu kubaliani. Kazi nyingi husonga mbele kwa sababu ya mawasiliano mazuri. Si akili pekee.

Ni malengo gani ni liyo nayo kwa kazi yangu? Kwenye kazi, lengo langu la kwanza ni kukua. Siyo tu kupanda cheo, bali kukua kwenye ujuzi, mawazo, na namna ni navyo shugulikia changamuto. Nataka kila mwaka, nijue kitu kipya, ambacho sikuwa nakijua kabla. Lengo lingine ni kufanya kazi yenye maana. Nataka ninachofanya kiwe na mchango, hata kama nimdogo. Najua si kila siku itakua rahisi au yakufurahisha, lakini nataka nijue kuwa kazi yangu inaatiri mtu au jambo fulani kwanjea chanya. Pia analenga kupata uhuru zaidi, kadri, muda, unavyo kuenda. Uhuru wa maamuzi, wa muda, na wakuchagu wa miradi inayoni sukuma mbele. Kwangu mafanikio sio kelele, ni utulivu. Mwisho nataka kazi yangu iniwezeshe kuishi maisha yenye mizani. Kazi ni muhimu, lakini si kila kitu. Mafanikio ya kweli ni pale, kazi na maisha binafsi vinapokaa sawa.

Somo gani la sayansi napenda? Kwangu mimi, somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni sayansi inayonifanya niulize kwa nini. Sio kukariri tu, bali kuelewa jinsi dunia inavyofanya kazi. Ndiyo maana napenda sana fizikia na biolojia. Kwa sababu, vinaeleza maisha kuanzia kiwango kidogo hadi kikubwa sana. Fizikia inanivutia kwa sababu ya sheria zake. Kitu kimoja kinaweza kueleza mambo mengi. Mwendo, mwanga, hata umeme. Inanifanya nione kuwa dunia ina mpangilio hata pale inaponekana vurugu. Baolojia kwa upande mwingine inanivutia kwa sababu ni ya karibu sana na sisi. Mwili wa binadamu mimea viyumbe wadogo vyote vinafanya kazi kwa ushirikiano wa ajabu. Unajifunza halafu unajiuliza. Haya yote yanafanyikaje bila mtu kusimamia. Kwangu, sayansi ni hadithi ya maisha iliyoandikwa kwa kanuni.

Tabia gani napenda kwa wengine? Kwangu, tabia ni nalopenda zaidi ni wema. Sio wema mkubwa kila wakati, lakini yale madogo madogo. Mtu anaposaidia bila kuulizwa, anapokuwa na huruma, au anapokutabasamu bila sababu maalum. Hiyo inafanya dunia ionekane rahisi kidogo. Pia napenda watu wanaoaminiana, wanaosema kile wanachomaanisha na kufuata maneno yao. Inanifanya nijisikie kuwa, ninaweza kutegemea wengine, na nitabia yenye kuhamasisha pia. Kwa upande mwingine, napenda watu wenye uwazi na unyenyekevu. Si rahisi, lakini mtu anaejua kusikiliza, kuwa nasubira na kuto kujiona bora kuliko wengine ni mtu wakipeke. Kwa hiyo, wakati nina kutana na mtu mwenye tabia hizi, napenda kushirikiana naye na kujifunza. Kwa sababu, tabia nzuri haiji peke yake. Inaenea.

Zawadi gani nzuri umewahi kupokea? Umewahi kupokea zawadi inakufanya usimame kidogo na useme, hii imenigusa kweli. Mimi nimewahi, na sio kwa sababu ilikuwa ya gharama kubwa la hasha! Zawadi nzuri zaidi niliyopokea haikua simu wala nguo za bei ilikuwa ni kitu kidogo, lakini chenye maana kubwa. Mtu alinipa zawadi ambayo ilinionyesha kuwa ananijua, alijua ninapenda nini, alijua tabia zangu, alijua mambo madogo ambayo watu wengi hupuuza. Nilipofungua ile zawadi nilitabasamu kabla hata sijasema asante, nilihisi kuthaminiwa, nilihisi kuonekana, na hapo ndipo niligundua kitu muhimu zawadi nzuri si ile inayoumiza mfuko, bali ile inayogusa moyo. Wakati mwingine, zawadi ni muda. Mtu anakutembelea bila sababu maalum. Wakati mwingine ni maneno. Ujumbe mfupi unaokuja wakati umechoka. Na wakati mwingine ni msaada. Mtu anasimama na wewe pale ulipohitaji sana.

Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine? Hili ni swali ambalo hunifanya nitafakari kidogo. Je, napenda kufanya kazi peke yangu au na wengine? Kwa kweli, napenda vyote, lakini kwa nyakati tofauti. Nikifanya kazi peke yangu, napata utulivu. Mawazo yanatiririka bila kelele. Nafanya kazi kwa kasi yangu. Hakuna kunivuruga. Ni mimi, kazi na lengo. Lakini nikifanya kazi na wengine, mambo hubadilika. Mawazo mapya yanaibuka. Mtu anasema kitu ambacho, sikuwahi kufikiria. Kazi inakuwa nyepesi kwa sababu, tunagawana mzigo. Na wakati mwingine, tunacheka katikati ya kazi. Hilo nalo lina nguvu yake. Hata hivyo, kufanya kazi na wengine, kuna hitaji subira Kuna hitaji kusikiliza. Si kila wazo langu litapita. Na hilo ni sawa. Nimejifunza kwamba mawazo mazuri mara nyingi huzaliwa pale tunapokubali mitazamo tofauti.

Unashambuliaje tatizo kazini? Kila mtu hukutana na matatizo kazini. Swali si kama yatatokea, bali utayashambuliaje yakitokea. Mimi huanza kwa kusimama kidogo, sipendi kukurupuka. Najipa mda wa kuelewa tatizo ni nini, hasa? Mara nyingi, tatizo halipo pale tunapodhani lilipo. Ni kama maumivu, chanzo halionekani mara moja. Baada ya hapo, hujiuliza swali rahisi. Ninaweza kudhibiti nini hapa? Situmii nguvu kwenye mambo yaliyo inje ya uwezo wangu. Naanza na hatua ndogo zilizo wazi. Nikikwama, huomba maoni. Sidhani kuuliza msaada ni udhaifu. Kwa kweli, mara nyingi ni akili. Wakati mwingine, mtu mwingine huona kitu ambacho mimi nimekosa kabisa. Kisha hufanya ma huwamuzi. Sio lazima ue mkamilifu, lakini lazima ue wa mbele, makosa yakitokea nayarekebisha. Kazi haisubiri ukamilifu, inasubiri muendo. Na mwisho hujifunza, kila tatizo huniachia somu, nikikutana nalo tena halinitishi kama mara ya kwanza.

Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto. Likizo yangu ya ndoto haianzi na ratiba ngumu. Inaanza na amani. Mahali palipo tulivu penye hewa safi na kelele chache. Sio barabarani bali mawazoni. Ninajiona nikiwa karibu na maji. Labda bahari au ziwa kubwa. Asubuhi naamka bila alarm. Nasikiliza sauti za asili badala ya simu. Kikombe cha kahawa mkononi, macho ya kitazama mbali, bila haraka ya kufika popote. Siku zangu, hapo ni rahisi. Kutembea polepole, kusoma kitabu, kuandika mawazo ambayo, sikupati muda wakuyaandika kawaida. Wakati mwingine, kuzungumza na watu wapya. Bila presha ya kazi au ratiba. Na chakula, kizuri cha eneo hilo. Sio cha kukimbizwa. Kila mlo ni tukio. Likizo hiyo inanirudisha kwangu. Inanifanya nipumue. Inanikumbusha kuwa maisha si mbio kila siku. Hiyo ndiyo likizo yangu ya ndoto. Sio ya gharama kubwa sana, bali yenye utulivu mkubwa.

Niambie hadithi kuhusu mji wako wa kuzaliwa. Nilizaliwa kisumu katika mkoa wa nyanza Kenya. Ni mji uliokaa kando ya ziwa Victoria. Ziwa kubwa lenye hadithi nyingi na maisha yake yenyewe. Kukua kisumu kulimaanisha kuishi karibu na maji. Asubuhi kulikuwa na upepo laini kutoka ziwani. Jioni jua lilituwa taratibu. Likipaka anga rangi za machungwa na dahabu. Hapo ndipo watu husimama kimia kidogo wakitazama siku ikiaga. Kisumu ni mji wajoto, sio tu kwa hali ya hewa, bali kwa watu wake. Watu wanapenda mazungumzo, wanapenda vicheko, unamjua jirani yako, na mara nyingi jirani anamjua jirani yako pia. Maisha yanaenda polepole, lakini yanaladha. Na jee chakula? Samaki freshi kutoka ziwani. Harufu yake ikikaangwa ni kumbukumbu ambayo huwezi kuisahau. Na kila mlo unahadithi ya wavuvi, ya familia, ya mila. Kisumu ilinifundisha kuthamini vitu rahisi, maaji, watu, wakati. Iliniambia maisha haya hitaji haraka sana ili yawe na maana.

Unapendelea kusoma au kuandika? Hili ni swali ngumu kidogo. Kusoma au kuandika ni chague kipi? Kusoma hunipa dunia mpya. Ninaposoma ninaingia kwenye mawazo ya mtu mwingine. Najifunza. Naona mambo kwa mtazamo tofauti. Wakati mwingine nasoma ili kupata majibu na wakati mwingine nasoma ili kusahau dunia kidogo. Lakini kuandika, kuandika ni tofauti, kuandika hunirudisha kwangu, ni nafasi ya kupanga mawazo yangu, kutoa yale yaliyo nijaa kichwani. Wakati mwingine, siandiki ili mtu asome. Ninaandika ili nielewe mwenyewe. Nikipaswa kuchagua, nitasema hivi. Nasoma ili nijaze akili. Naninaandika ili kupunguza mzigo wa mawazo. Kwa kweli, kimoja hakiwezi kuishi bila kingine. Kusoma hunifanya ni andike vizuri zaidi. Kuandika hunifanya nisome kwa umakini zaidi.

Unapenda kula wali au ugali, hili si swali rahisi kwa wengine, lakini kwangu jibu liko wazi kabisa. Napendelea ugali. Ugali unakitu chakipekee, unashibisha kweli, kijiko kimoja unahisi nguvu. Sio chakula chamzaha, ni chakula kinachokaa tumboni na moyoni. Ugali pia unanipa uhuru, unaenda na kila kitu. Mboga, nyama, samaki, maziwamala, chochote, hauhitaji mapambo mengi ili uwe kamili. Unajua tu, ukikaa mezani, hutoki pale njaa. Siyo kusema wali si mzuri, la hasha. Wali nao unanafasi yake, lakini ugali unaile hisia ya nyumbani. Unanikumbusha chakula chapa moja. Watu wakizunguka meza, wakigawana sahani, wakizungumuza bila haraka. Kwa hiyo, nikipewa chaguo moja tu, ugali bila kusita.

Unahimizaje ushirikiano katika timu? Ushirikiano mzuri hauanzi na kazi. Unaanza na watu. Hivyo, mimi huanza hapo. Kwanza husikiliza kwa makini. Kila mtu anapenda kusikilizwa. Mawazo mengi mazuri hupotea kwa sababu mtu hakupata nafasi ya kuzungumza. Nikisikia maoni ya kila mmoja, watu hujisikia kuthaminiwa Pili, huwasiliana wazi, sifichi taarifa Nikijua kitu na shiriki uwazi hujenga kuta, uwazi hujenga daraja timu inapojua lengo na mwelekeo, kila mtu huchangia vizuri zaidi Tatu, huheshimu tofauti Sikila mtu hufikiri kama mimi na hilo ni jambo jema. Mitazamo tofauti hufanya kazi iwe bora. Nimejifunza kutokubaliana bila kugombana. Na mwisho husherehekea mafanikio hata madogo. Nikiona jitihada nasema. Nikipata nafasi na sifu. Hilo hujenga morali na kuimarisha umoja. Kwa kifupi, nahimiza ushirikiano kwa kuunda mazingira salama. Mahali ambapo, kila mtu anasauti.

Unacheza na nani mara nyingi? Mimi mara nyingi, nacheza na watu wa karibu sana. Kwanza kabisa, nacheza na marafiki zangu. Hao ndiyo watu ambao tuna elewana. Tunacheka bila kujisitiri. Na hata tukishindana, bado tunabaki marafiki. Iwe ni mchezo wa bao, karata au hata michezo ya simu, furaha hua ile ile. Pia kuna nyakati nacheza na wanafamilia, hii hutokea sana likizo au tukikutana wikendi. Hapo ndipo mchezo unakuwa na vichekesho zaidi kuliko ushindani. Kila mtu anataka kushinda, lakini mwisho wa siku tunacheka makosa yetu wenyewe. Kwa upande wangu, sipendi kucheza peke yangu mara nyingi. Mchezo huwa mtamu zaidi ukiwa na mtu. Kuna mazungumuzo, kuna mzaha na kuna kumbukumbu zinazobaki hata baada ya mchezo kuisha.